Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni ugali na kuku. Hiki ni chakula ambacho huwa kinaandaliwa kwa utaratibu fulani. Na ni chakula ambacho huwa ni kitamu na pia huwa na madini muhimu sana kwa afya ya binadamu. Na wakati mwingine, hiki chakula kinapo tayarishwa, huwa kina ladha ya kuvutia. Na huwa natamani kila wakati kukila kwa sababu kinarithisha sana.

Harufu ambayo huwa ninaipenda zaidi, ni harufu ya chakula. Na baadhi ya chakula ambacho huwa napenda ni kama vile, pilau, biryani au kuku. Hiki ni chakula ambacho huwa na harufu na ladha inayovutia. Na hili ni jambo ambalo huwa linanikumbusha wakati nilipokuwa mtoto. Mama yangu alikuwa anapenda kutayarisha baadhi ya hivi vyakula na nilikuwa nafraia sana ninapozila.